Mahali ninapoishi ni pa nyumba ya chumba kimoja cha kulala na sebule moja na jikoni. Hapa ni mahali ambapo pana mazingira mazuri ambayo ni salama na pia ambayo yametulia. Nakumbuka nilihamia hapa mahali mwaka ulio pita mwezi wa disemba. Na mimi huwa napenda hili eneo kwa sababu ya usalama na huwa nahisi vizuri sana ninapoishi mahali hapa.

Wakati mkuu wa mpira wa basebali, nilianza kutazama mwaka ulio pita. Na nilikuwa naishabikia timu ambayo naitwa New York Yanks. Hii ni timu ambayo ikona makao yake makuu katika jiji kubwa la New York. Na ni timu ambayo ikona umaarufu wa kushinda mataji mengi sana katika huu mpira wa basebali. Na pia inajulikana kwa kuwa na mashabiki wengi sana pale marikani na kote duniani.

Mchezo ninao upenda katika olimbiki ni mchezo wa riadha, ambapo wanariadha hua wanakimbia kilomita takripani ya arubaini na mbili. Huu ni mchezo ambao naohenzi sana. Ini kwa sababu katika nchi yangu, kuna mwanariadha hodari ambaya naitwa Eliud Kipchoge, ambaye amaweza kutuletea mataji mengi sana ya dhahabu. Na mimi hua naufuatilia huu mchezo kwa karibu.

Mfereji wa TV ninaofuata ni mfereji wa Citizen. Huu ni mfereji ambao ni wa kibinafsi ambao unamilikiwa na kampuni ya Royal Media Services. Huu ni mfereji ambao una umaarufu sana katika nchi yetu ya Kenya na hua unatuletea vipindi tofauti tofauti. Pamoja na kutupatia yale matokeo ya habari na michezo.

Mimi ninapo tazama kutoka kwa dirisha langu huwa naona manzaro tofauti tofauti kwa mfano huwa naona majengo makubwa ambayo yameundwa na kujengwa kwa ustadi. Pia huwa naona miti ambayo imepandwa na inarembesha. Alafu huwa naona barabara ambaye imekamilika vizuri na huwa inapitwa magari ambayo yanavutia sana.

Mimi hua napenda kusafisha vifaa vyangu mara kwa mara. Kwa mfano, mimi niko na gari ambalo nalipenda sana. Na kila wakati, kabla nilitumie hilo gari, hua nahakikisha ya kwamba ni melisafisha na kuliweka katika hali nzuri. Na ninapo pita mahali, watu hua wanafurahia na kulitamani hilo gari ila hua hawajui ya kwamba nimelisafisha.

Kuna baadhi ya mamb ambayo mimi huwa nafanya ili niweze kuianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi. Kwa mfano, mimi ninapoenda kazini huwa nahakikisha kwamba nafanya kazi iliyo bora na kwa wakati unaofaa. Lakini ninaporudi nyumbani huwa nahakikisha kwamba ninakaa na familia yangu kwa hali nzuri na kuhakikisha kwamba wamefurahia tunapokaa pamoja.

Kuna baadhi ya zana za dijiti ambazo mimi huwa napenda kutumia kila siku. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kufanya mikutano pale mtandaoni. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kufanya mikutano pale mtandaoni. Hizi ni zana ambazo huwa zina nisaidia sana kuwa siliana na wale wafanyi kazi wenzangu wanao patikana katika nchi za marekani au hata ulaya.

Mimi ni mtu ambaye najihisi ya kwamba kukuwe na tathmini za kazi aina tofauti tofauti. Kwa mfano, pale ambapo mimi nafanya kazi, huwa tunakuwa na tathmini ya kuwachambua wafanyikazi ili tuweze kuwazawadi kwa njia mbalimbali. Kama vile kuwapandisha vyeo na pia kuwapandisha mshahara ili waweze kuboresha zaidi kazi wanayoifanya.

Wakati wa wasilisho, mimi huwa najihisi mtu mwenye nguvu na mtu aliyetayari kuwasilisha jambo fulani mbele ya umma. Na mimi ni mtu ambaye nimepitia mafunzo ya hali ya juu ili niweze kuwa na ile hamu ya kutoa jambo ambalo ninalo katika moyo wangu. Na kuhakikisha kwamba wale wanaonisikiza pia wanaeza elewa hilo jambo kwa urahisi.